Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Sifa gani ni muhimu kwa kiongozi mzuri hasa wakati tunapoingia uchaguzi? Je ni swali ambalo unafaa utafakari vizuri. Kiongozi mzuri huanza na maadili, uaminifu na uadlifu ni msingi wa uongozi bora. Bila sifa hizi hakuna imani na bila imani hakuna uongozi. Sifa nyingine muhimu ni uwezo wa kusikiliza. Kiongozi mzuri, haeshimi, bali kusikiliza mawazo, changamoto na maoni ya watu anaoongoza. Pia kiongozi mzuri ni mwenye mahono huwaonyesha wengine muelekeo na matumaini ya kesho. Mahono uleta umoja na motisha katika uongozi. Hasa nyakati za changamoto.

Mboga gani unazopenda kula? Je, ujiuliza ni mboga gani unapenda kula zaidi na ni kwa nini? Swali hili linatufanya tufikirie sio ladha tu bali pia afya na maisha bora tunayochagua kila siku. Kama vile, napenda mboga ya sukuma wiki mchicha au kabeji. Mboga hizi hutupa nguvu, afya njema na hutusaidia kuzuia magonjwa. Mboga pia hutufundisha nidhamu na uwajibikaji. Tunapochagua kula mboga mara kwa mara tunajifunza, kujijali na kuthamini miili yetu. Aidha ya mboga hizi hupatikana kwa urahisi na kwa gharama nafuu. Hivyo kila mtu ananafasi ya kula lishe bora.

Niambie kuhusu kazi au masomo yako na rejelea masomo yangu. Masomo ni msingi muhimu katika maisha yangu na ya kila mwanafunzi. Kupitia masomo napata maarifa stadi na mwelekeo wa maisha ya badae. Masomo hunifundisha sio tu kusoma vitabu bali pia kufikiri kuuliza maswali na kutatua changamoto. Katika masomo yangu najifunza masomo mbalibali ambayo hunisaidia kuelewa dunia inayo nizunguka. Masomo hunijenga kiakili na kimaadili. Hunifundisha nidhamu uvumilivu na uwajibikaji. Masomo pia hunifungulia milango na fursa kupitia elimu pia. Ninaweza kutimiza ndoto zangu na kuwasaidia wengine. Elimu hunipa uwezo wa kujitegemea na kutuoa mchango chanya katika jamii. Kwa hivyo masomo yangu ni zaidi ya darasani. Sababu imenisaidia safari ya kujijenga, kujiamini na kujiandaa kwa maisha ya baadae. Asanti.